Ndiyo, mimi hutumia video kwa mawasiliano, haswa pale ambapo tunawasiliana katiki ofisi, tuko na mkutano ya kiofisi. Huwa natumia video aina ya Teams ili kuweza kuwasiliana na kufanya mkutano yetu ya kiofisi.

Aina wa mkate ambao mimi ninaupenda ni mkate wachapati. Huu huwa ni mkate ambao ni mzuri alafu ni wamuzunguko. Ukipikwa vizuri unakuwa mkate mtamu sana ukila kwa hivyo napenda mkate aina ya chapati.

La hasha, mimi siwezi kuishi hata siku moja bila teknolojia maana teknolojia huwa naitumia kwa kila siku kama vile rununu naitumia kila siku ya maisha yangu kwa hivo siwezi kuishi siku hata moja bila teknolojia ya kisasa.

Mimi Hassan ningesema napenda kuchora kuliko kupaka rangi. Maana kuchora kunafanya pia naskia vizuri na ni kama natumia kipawa ambacho labda nikonacho cha kuchora. Kwa hivyo mimi napenda kuchora zaidi kuliko kupaka rangi.

Mimi haswa naeza sema huwa napenda maua. Hasa maua ambayo yananukia vizuri napenda maua ambayo yananukia maana yana harufu zuri na yanafanya mtu askie vizuri na pia yanapendeza ya kuwa kwenye mandhari ama pia kwenye nyumba napenda maua.

Mimi naweza sema ya kwamba, napenda kuandika na pia napenda kuongea. Hakuna jambo lile napenda kuliko lingine maana mambo yote mawili yanaendana pamoja. Kwa hivyo napenda kuandika na bado kuongea.

Ndiyo, mimi napenda kutembea kwa miguu. Maana pia kutembea kwa miguu kunafanya niweze kufanya mazoezi yangu na nisiweze kupata kilo mingi. Kwa hivyo naweza sema napenda kutembea kwa miguu sana.

Ndiyo, mimi ninapenda kujaribu vyakula vipya, maana kujaribu vyakula vipya pia unaweza kujua tofauti ya vyakula, ikilinganishwa na vile vyakula ambavyo umezoea kukula, kwa hivyo napenda kujaribu vyakula vipya.

Naweza sema ya kwamba mimi huwa siendi kwenye sinema kutazama sinema. Kwa hivyo sinema ambayo naweza sema napenda kuenda kwenye kutazama sinema. Maana mimi hujionea sinema zangu kwa nyumba kwenye televisheni yangu kwa hivyo sipendi kuenda sinema.

Naamu, mimi huifadhi kitu cha thamani ambacho labda nimepewa ama nikanunua. Kwa hivo nikipewa ama nikinunua kitu ambacho ni cha thamani nahakikisha kwamba nimekiweka hicho kitu vizuri na nimekihifadhi vizuri.

Mimi hupenda kununua vitu zangu hasa kwenye duka kuu. Maana hapo ndipo nitapata kile kila kitu ambacho nakihitaji kwa mara moja. Kwa hivyo vitu vyangu zote napenda kuvinunua kwenye duka kuu.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu. Jambo la kumamini Mungu. Na kuwa mtiifu na kuwa mtu mwenye ukweli na mtu mwenye sio mdanganyifu. Haya ndiyo mambo ambayo ni muhimu sana kwangu, kwa ya dini.

Chakula chakigeni ambacho mimi nimewahi kijaribu ni chakula aina ya tambi ama vile kwa kimombo inaitwa spaghetti hiki ndicho chakula chakigeni ambacho nimewahi kujaribu tu hakuna kingine.

Mimi huwa napenda kusimamia, haswa kusimamia watu wanapokuwa, wanafanya kazi zao, maana naweza kuwaambia na kuwaelekeza jinsi ya kufanya kazi. Kwa hivyo mimi napenda kusimamia na sio kusimamiwa.

La hasha, mimi siishi mahali ambapo nilizaliwa. Maana nilitoka kule ambako nilizaliwa naishi mbali na kule ambako nilizaliwa na ndiko nafanya kazi na mambo zangu zingine. Kwa hivo siishi mahali nilipozaliwa.

Ndiyo, mimi huwa natumia mitandao ya kijamii, mitandao kama vile YouTube, mitandao kama vile WhatsApp, kama vile LinkedIn. Kwa hivo mimi natumia mitandao ya kijamii.

Mimi napenda kula ugali badala ya wali, maana ugali huwa huongeza nguvu mwilini ikilinganish2a na wali ambao hauna, hauongezi nguvu zozote mwilini. Kwa hivyo naweza sema mimi hupenda kula ugali badala ya kula wali.

Kumbu kumbu za utotoni ambazo nikonazo nikumbu kumbu tukiwa tunacheza na dada zangu. Hizo ndizo kumbu kumbu nikonazo mzuri tulikuwa tunacheza na tunafurahiya pamoja. Hizo ndizo kumbu kumbu ambazo nikonazo za utotoni.

Ndiyo, mimi napenda kuogelea hasa wakati ambapo kuna jua, lakini mimi sijakuwa stadi wa kuogelea kabisa ama sijajua kuogelea kabisa bado najifunza kwa hivyo napenda kuogelea lakini sijafahamu kuogelea kabisa.

Programu ambazo mimi huzitumia mara nyingi ni kama vile programu ya WhatsApp na pia programu ya Twitter na Facebook. Hizi ndizo programu ambazo naweza sema mimi huzitumia mara nyingi sana kwa siku.